Chumba changu cha kulala ni tulivu na kimepangwa kwa mpangilio mzuri, unaonipa amani ya moyo. Kina kitanda chenye godoro laini na mashuka safi. Meza ndogo ya pembeni kwa ajili ya simu au kitabu. Pamoja na kabati la nguo lililopangwa nadhifu. Rangi za ukutani ni nyepesi na huvutia mwanga wa asili unaoingia kupitia dirishani. Jambo linalofanya chumba kionekane angavu na chenye hewa safi. Mazingira ya chumba hunifanya nijisikie huru na kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi. Usiku, chumba hiki huwa mahali pazuri pa kutafakari na kupumzisha akili. Taa laini ya usiku hutoa mwanga wa kutosha bila kuchosha macho. Na utulivu wa chumba hunisaidia kupata usingizi mzuri. Napenda kuweka chumba kikiwa safi na chenye harufu nzuri ili kunipa hisia ya faraja kila ninapoingia. Kwa jumla, chumba changu cha kulala ni mahali muhimu sana katika maisha yangu kwa sababu, hunipa pumziko, faraja na nguvu za kuanza siku mpya.

Ndiyo, ninaifadhi kitu cha dhamani ambacho ni muhimu sana kwangu. Kitu hicho ni nyaraka zangu muhimu kama vieti, vitambulisho na kumbukumbu za kazi ambazo zinanisaidia katika maisha ya kila siku na mipango ya badaye. Vitu hivi, ninaweka mahali salama ili visiweze kupotea au kuharibika, kwa sababu navihitaji mara kwa mara katika maswala ya kazi na maendeleo ya kibinafsi. Pia ninaifadhi vitu vya kuhisia kama picha za familia na zawadi zilizopotea kutoka kwa watu wa muhimu maishani mwangu. Vitu hivi havina dhamani kubwa ya pesa. Lakini vina maana kubwa sana moyoni mwangu kwa sababu vinanipa kumbukumbu nzuri na faraja. Kila ninapoviona hunikumbusha safari ya maisha na kunipa nguvu ya kuendelea kupambana na changamoto za kila siku.

Nina pendelea sana zaidi ya simu ya Android kwa sababu ni rahisi kutumia na inanipa uhuru mkubwa wa kubadilisha mipangilio kulingana mahitaji yangu. Android inaruhusu kupakua program mbalimbali kutoka vianzo tofauti kubadilisha manthari ya simu na kupanga screen ya mwanzo kwa njia inayonifaa. Hii hunifanya najisikia kama nina udhibiti kamili wa kifacha yangu na matumizi yangu ya kila siku. Sababu nyingine ninayopendelea Android ni kwa sababu inapatikana kwenye simu za aina nyingi na bae tofauti. Hii inanipa nafasi ya kuchagua simu inayolingana bajeti yangu bila kuathiri sana ubora wa matumizi. Pia simu nyingi za Android ni zina betri nzuri nafasi kubwa ya kuhifadhi data na hufanya kazi vizuri na programu zinazotumia mara kwa mara kama mitandao ya kijamii na za mitandaoni. Zaidi ya hayo, mfumo wa Androidi unanipa urahisi wa kuunganisha simu vifaa vingine kama computer au nini.

Napenda kuenda madukani wakati wa asubuhi au mapema, mchana kwa sababu kipindi hicho hua na utulivu na msongamano mdogo wa watu. Hii hunipa nafasi ya kuchagua bidhaa kwa umakini bila haraka, kuuliza maswali kwa wauzaji na kulinganisha bei kwa urahisi. Pia asubuhi bidhaa nyingi hua bado ziko mpya na safi. Jambo linalonifanya nijisikie kuridhika zaidi na ununuzi wangu. Pia napendelea kuenda madukani siku ambazo si za mapumziko hasaa katikati ya wiki. Wakati huo, huduma huwa ya haraka na hakuna foleni ndefu, hivyo ninaweza kumaliza shughuli zangu kwa muda mfupi. Hii hunisadia kuokoa muda na nguvu na kunipa nafasi ya kurudi nyumbani mapema nikiwa nimepata kila kitu ambacho nilicho ninakihitaji kwenye soko. Iwe mboga, iwe kama ni mahindi, maharagwe kila aina yoyote ya vyakula ambavyo nimeenda kuvinunua sokoni.